Saba ni nambari, saba ni nambari, nambari ya saba saba ni kitu ambacho kina nambari fulani unaeza kuwa na saba, maili saba na vitu kama hivyo. Kwa hivyo saba ni, ni kiungo cha namba katika.

Nzuri ni jina la swahili, linalo maanisha good, nice, ama beautiful, kitu kizuri kinachopendeza. Hili ni jambo la kusema kwa mba kitu kinapendeza, ila kwa macho, ama kwa kuwa ni kitu kinaweza fanya kazi kwa umaarufu, na kwa kikisha kazi imefanyika, believe you.